Mwezi wa mwaka ninaupenda zaidi ni mwezi wa Disemba. Kwa sababu kuna hali ya shangwe mapumziko. Watu wanakuwa na furaha zaidi. Na pia ni muda wa kutafakari mwaka mzima uliopita na kuupanga ujao. Ndio maana naupenda mwezi wa Disemba zaidi.

Wakati wa msongo wa kazi ninapenda kurudi kwenye mambo madogo yanayosaidia akili kupumua. Kama vile mmoja napumua kwa makusudi. Pumzi ndefu chache hunisaidia kutulia haraka. Pili nagawanya kazi badala ya kuangalia mlima mzima nachukua hatua ndogo ndogo. Tatu na pumzika kidogo. Nne na jikumbusha mipaka. Tano nabadilisha mazingira. Yani kusimama kutembea kidogo au kuyumali.

Manthari kutoka dirishani mwangu ni tulivu na inapumzisha. Ninaona anga la blue likiwa wazi. Mawingu meupe yakisonga wazi. Chini kuna miti na kijani kikicheza kwa upepo. Ndege wachache wakipita kila. Wakilia kwa sauti nyororo. Bali kidogo kuna barabara tulivu na watu wachache. Maisha yakisonga bila haraka. Mimi hupenda kutazama nje wakati wa jioni. Kinachobadilika nje ni kiangazi, kuna joto na ukavu. Najihisi mtulivu sana.

Ndiyo napenda kusoma historia kwa sababu historia inanivutia kwa sababu zifuatazo. Moja inatuonyesha makosa na mafanikio ya waliotangulia pili inatusaidia kuelewa kwanini jamii ya dunia iko jinsi ilivyo leo. Tatu hadithi za watu vita ustarabu na uvumbuzi za masomo nne inachanganya simulizi utamaduni siasa na maisha ya kila siku.

Wakati wa likizo ninajitawisha kwa njia zifuatazo kwanza kupanga ratiba ya likizo ninaandika ni siku ngapi likizo itakuwa ninaamua ni shughuli geni ataka kufanya kama vile kupumzika kusafiri kutembea na familia au kujifunza kitu kipi naweka mipaka midogo kama vile kusoma vitabu asubuhi na kupumzika mchana pili ninaorodhesha mahitaji ninatenga vitu muhimu kama vile nguo dawa nyaraka. Simu chaji za kielektroniki na kadhalika. Tatu, naweka bajeti. Nne napumzika kweli. Tano ninapanga muda wa kuondoa stress ya kazi.

Tabia ninazozipenda kutoka kwa wenzangu ni tabia zinazoonyesha heshima uaminifu na upendo. Kwanza uaminifu na ukweli. Mtu anayasema ukweli na haogopi kuonyesha hisia zao au mawazo yao pili. Heshima. Kuheshimu wengine muda wao na hisia zao. Hii inafaa mazungumuzo na hii inafanya mazungumuzo na mahusiano kuwa laini tatu. Kujituma tabia ya kufanya bidii na kujaribu. Kufanikisha jambo unavutia sana. Ni haki na usawa. Tano ukarimu na msaada. Sita ucheshi na furaha. Tabia uchekesha na kuleta furaha inapunguza mvutano. Saba uvumilivu. Kutoshtuka haraka na kuelewa hali za wengine. Nane ubunifu na mawazo mapya.

Wakati wa baridi ninapenda kinywaji kinachochangamsha kama vile moja juisi ya matunda kama machungwa, zabibu au papaye ina inatia nguvu na afya pili, smoothie matunda kuchanganya matunda na yoghurt kidogo ni tamu na yenye afya tatu, chai au kahawa baridi yenye maji yenye ice au limau nne maji yenye ice au limau au miwa. Ni rahisi na yenye afya na inapooza mwili haraka. Tano, soda ya baridi hii inategemea sana sana wakati wa furaha au likizo.

Ningependa kujifunza lugha zifuatazo. Moja ki hispaniyo. Inazungumuzwa Amerika Kusini na sehemu za Marekani. Mbili, ki China. Inazungumuzwa na watu zaidi ya bilioni moja. Tatu, ki Faransa. Lugha rasmi katika nchi za Afrika na Europa. Nine, ki Japani. Ninzuri kwa buludani, utamaduni na teknolojia.

Inatagemea na hali ya hewa lakini kwa kawaida mara moja au tatu kwa wiki. Ikiwa natumia nguo nyingi au nafanya kazi yenye harufu na uchafu naweza kuosha zaidi ya mara tatu. Kwa nguo zinazo tumika kwa kazi ya ofisi au nyumbani mara moja au mbili kwa wiki. Pia nguo zandani kuoshwa mara kwa mara kuliko suruari au nguo zito.

Ningependa kuwa mahali pa utulivu na furaha. Ambapo kuna anga safi, mimea mizuri na watu wenyetaba samu, mahali ambapo unaeza kujisikia huru, kushiriki mawazo na kufurahia mazungumuzo mazuri, au kusoma kitabu ninacho kipenda.

Napenda sana kutumia muda na familia rahisi lakini zenye maana, kama vile moja kukula pamoja na kutazama, kuzungumza mambo ya siku. Mbili, kucheka na kusimulia hadithi za zamani. Tatu, kutazama filamu au mechi pamoja. Nne, kutembea au kuenda matembezini kidogo, kubadlisha mazingira. Tano, kusaidiana kazi za nyumbani hata ndogo ndogo na zinajenga ukaribu.

Ndiyo naupenda mziki wa jadi sana. Unahatha ya kipekee unaunganisha historia utamaduni na hisia kwa njia ya kweli kabisa. Ngona midundo ya ngoma za asili ala kama vile firimbi vyote vina ujumbe. Napenda jinsi mziki wajadi unavyutumika kwenye sherehe za harusi ibada au hadithi na mafunzo ya jamii. Kwa.

Ndiyo napenda sana hasa gita na piano gita inanifraisha kwa sababu iraisi kubeba na dinaedana na mziki wa aina nyingi. Wakati mwingine pia piano inanipa nafasi ya kucheza melodi na hisia kwa upana zaidi.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo ni kama yafuatayo. Moja kupotea nikiwa mdogo kwenye soko lenye watu wengi kulikuwa na kelele sura nisizozijua. Alafu moyo ulikuwa unapiga mbio nikidhani siezi kumpata mzazi tena. Pili kuamka usiku wa manane na umeme umekatika. Nyumba ilikuwa kimya kupita kiasi. Alafu nahisi sauti ndogo nisiyoijua. Tatu kuogopa kushindwa hadhari nimewahi sema kitu mbele ya watu, halafu kisha nikahisi kila macho juu yangu.

Ndiyo nimewai kusafiri mara kadhaa. Nimejifunza mengi kuhusu safari za ndege. Kama vile kuingia airport. Ukaguzi wa usalama. Kuruka juu mawinguni. Mara ya kwanza nilikuwa na changamoto na mchanganyiko wa furaha na hofu kidogo kisha nikazoea.

Lengo la muda mrefu kazini ni kujenga maendeleo ya kitaaluma na mafanikio ya kudumu. Hii inaweza kujumulisha moja, kupanda cheo au nafasi ya juu ndani ya shirika. Mbili, kuendeleza ujuzi na maarifa. Tatu, kulenga mtandao thabiti wa kitaaluma. Nne, kuhakikisha usalama wa kifedha. Tano, kuchangia kwa kiwango kikubwa kwenye mafanikio ya shirika na jamii kwa ujumla.